Kwa kawaida, nachaji kifaa changu angalau mara moja kwa siku. Hii ni kwa sababu nakitumia mara nyingi. Hasa kuwasiliana, kusoma, na kufuatilia mambo ya kila siku. Asubuhi nikitoka nyumbani, huhakikisha kifaa changu kimejaa nguvu. Hii hunipa amani ya mweo kwa sababu najua sita hangaika katikati ya siku nikikosa nguvu. Kuna siku ambazo nachaji marambili. Hii hutokea hasa ninapokuwa na shughuli nyingi au ninapokitumia kwa muda mrefu bila kupumzika. Wakati huo, nachaji tena ili kuendelea na shughuli zangu bila usumbufu. Lakini pia najitahidi kutokuitumia kupita kiasi. Ninapokiona nguvu zimepungua. Kuchagua kukiweka pembeni kwa muda badala ya kukitumia bila mpangilio. Hii hunisaidia kukitunza na kukifanya kidumu kwa mda mrefu. Kwa jumla, nachaji kifaa changu kulingana na mahitaji ya siku hiyo. Sio kila siku zinafanana, lakini kuhakikisha kifaa kina nguvu kimenisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuepuka usumbufu usio wa lazima.

Kwa upande wangu, mara nyingi natumia intaneti ya simu. Hii ni kwa sababu inanipa uhuru wa kuitumia polepole nilipo, bila kujali niko nyumbani au nje. Interneti ya simu hunisaidia kuendelea na shughuli zangu bila kusubiri. Nikiwa safarini, kazini, au hata sokoni, bado naweza kuwasiliana na kufanya mambo muhimu. Hilo hunifanya nijisikie uhuru na kutegemea kifaa changu zaidi. Hata hivyo, nikiwa nyumbani, napenda kutumia mtandao wa nyumbani. Hii hunisaidia kupunguza matumizi ya bundle ya simu na kufanya mambo kwa utulivu zaidi. Mara nyingi ninapotaka kusoma, kutazama, au kufanya shughuli zinazochukua muda mrefu, mtandao wa nyumbani huwa chaguo bora. Lakini si kila siku hali huwa sawa. Kuna wakati mtandao wa nyumbani haupatika ni vizuri, na hapo hulazimika kurudi kutumia intaneti ya simu. Hapo naona umuhimu wa kuwa na njia zote mbili. Kwa ujumla, vyote kulingana na mahali nilipo na kile ninachotaka kufanya, kila njia inafaida zake, na kuchagua kwa busara unisaidia kuendelea na shughuli zangu bila usumbufu wowote.

Ndio, natumia video kwa mawasiliano, lakini sio kila wakati. Video hunisaidia sana hasa ninapuhitaji kuzungumza na mtu ambaye yuko mbali nami. Kuonana uso kwa uso, hata kupitia kifaa, hufanya mazungumzo yawe wazi zaidi. Wakati ninapotumia video, huwa najisikia karibu zaidi na mtu ninayezungumza naye. Naweza kuona uso wake, ishara zake, na hata hisia zake. Hii hunisaidia kuelewa anachosema vizuri zaidi kuliko kutumia sauti peki yake. Hata hivyo, si kila mazungumzo yanahitaji video. Kuna wakati ambapo kutumia sauti tu kunatosha. Hasa kama mazungumzo ni mafupi au haraka. Pia, kutumia video kwa muda mrefu kunaweza kuchosha wakati mwingine. Ninapokuwa mahali penye utulivu na mtandao mzuri. Napendelea kutumia video. Lakini ninapokuwa njiani au mahali palipo na usumbufu, huchagua kutumia sauti tu. Hii hunisaidia kuendelea na mawasiliano bila matatizo. Kwa ujumla, video ni njia nzuri ya kuimarisha mawasiliano. Hunisaidia kujenga uwelewano na kukaribia zaidi na watu unawasiliana nao. Lakini hutumia video kulingana na hali na umuhimu wa mazungumzo.

Kwa upande wangu, napendelea zaidi mahali pa kimya. Mahali palipo utulivu hunipa nafasi ya kufikiria vizuri na kujisikia uhuru ndani ya nafasi yangu. Nikiwa mahali pa kimya, akili yangu huwa haina msongamano wa mawazo. Naweza kutafakari, kupanga mambo yangu, au kupumzika bila kuvuruga kwa sauti nyingi. Hata mambo madogo huwa rahisi kuyaelewa ukiwa kwenye utulivu. Hata hivyo, si kwamba sipendi kabisa mahali pa kelele. Kuna wakati ambapo kelele huleta furaha, hasa ninapokuwa na watu, kama kwenye sherehe au mkusanyiko ya familia. Katika hali hiyo, kelele huwa ishara ya maisha na furaha ya pamoja. Lakini kwa maisha ya kila siku, mahali pakimya hunifaa zaidi. Unisaidia kuzingatia ninachofanya na kupunguza uchovu wa mawazo. Baada ya siku yenye shughuli nyingi, utulivu hunipa nafuu kubwa. Napendelea mahali pakimia kwa sababu unipa amani ya moyo. Lakini mahali pa kelele yana nafasi yake pia, hasa pale panapohitaji mshikamano na furaha ya watu pamoja. Kila mahali lina wakati wake, lakini utulivu hunibeba zaidi.

Kwa kweli, siendi maktaba ni kila siku, lakini huwa naenda kulingana na mahitaji yangu. Kuna nyakati ambapo ni naitaji utulivu na mazingira mazuri ya kusoma au kufikiri. Na hapo, maktaba huwa mahali pazuri sana. Nikienda maktaba ni hupenda kukaa kwa mda mrefu bila kukatizwa. Hapo naweza kusoma kwa makini, kuandika, au kupitia mambo muhimu bila usumbufu mwingi. Utulivu wa maktaba hunisaidia kuzingatia kile ninachofanya. Pia, kuna nyakati ambapo huenda maktaba ni marachache. Hii hutokea hasa ninapokuwa na shuguli nyingi au ninapoweza kufanya kazi yangu nyumbani. Lakini hata hivyo, najua maktaba iko pale na naweza kuenda wakati wowote ni napohitaji. Kwangu, kuenda maktaba si jambo la lazima kila siku, bali ni chaguo la kusaidia kazi na masomo. Ni mahali pa kunipa mpangiliwa mawazo na nitamia kukachini na kufanya jambo moja kwa umakini. Kwa jumla, huenda maktabani inapobidi. Wakati mwingine maramoja kwa wiki, wakati mwingine marachache zaidi. Lakini kila ninapoenda, unisaidia kupata utulivu na kufanya mambo yangu kwa ufanisi zaidi.

Kama ningependa kuwa na uwezo fulani, ningechagua uwezo wa kuelewa hisia na mawazo ya wengine. Ningependa kuelewa watu vizuri zaidi, ili kuweza kuwasaidia, kushirikiana na kuishi kwa amani pamoja nao. Ningependa pia kuwa na uwezo wa kuthibiti katika hali zote. Hii ingetusaidia kushughulikia changamoto bila kuharakisha maamuzi, ama kuendeshwa na hasira, au wasiwasi. Kwa mfano, ningekutana na changamoto kubwa, ningependa kuwa na amani ya ndani na akili yenye tulivu. Pia, ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza haraka. Hii ingetusaidia kukua kwa haraka, kupata maarifa mapya, na kuweza kufanya mambo mengi kwa ufanisi. Hii si kwa ajili ya kujionyesha, bali ili kuweza kusaidia wengine na kufanya mambo mazuri zaidi katika maisha yangu na jamii. Lakini zaidi ya yote ningependa kuwa na uwezo wa kushirikiana na kuunganisha watu. Huu ni uwezo ambayo unarahisisha mazungumzo, uwelewa na mshikamano kati ya watu. Ningependa kuona watu wakiishi kwa amani, wakishirikiana na kuenzi kila mmoja. Kwa kifupi, ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa, kuthibiti nafsi yangu, kujifunza haraka na kushirikiana na wengine. Hii ingetengeneza maisha yenye amani, furaha na mafanikio, si tu kwangu, Bali pia kwa wale walio karibu nami.

Kwa kawaida natumia muda fulani mtandaoni kila siku lakini si kila wakati nikiwa na shughuli nyingi mara nyingi huwa ni sehemu ya kazi mawasiliano au kujifunza mambo mapya muda nipo mtandaoni huanza kwa kuangalia ni mambo gani muhimu ya hiyo siku hii husaidia kupanga kazi zangu na kuhakikisha siku yangu inakwenda kwa mpangilio Siwezi kutilia shaka umuhimu wa muda huo lakini najitahidi usitumike kupita kiasi. Pia natumia muda kidogo mtandaoni kuwasiliana na familia na marafiki. Hii ni sehemu ya kushirikiana na kuona maisha yao hasa pale ambapo hatuwezi kuonana uso kwa uso. Muda huu hunisaidia kushikamana na wengine na kujisikia karibu na wale ninawajali. Lakini pia najitahidi kutochukua muda mwingi mtandaoni kwa burudani tu. Kupitia uzoefu, nimegundua kwamba matumizi ya muda mwingi mtandaoni mara nyingi hufanya nishindwe. Kufanya mambo muhimu nyumbani au kwa nafasi yangu. Kwa hiyo, natumia muda mtandaoni kwa busara. Sio kila dakika ni lazima mtandaoni, bali kwa ajili ya mambo muhimu. Hii hunisaidia kueka muda wangu sawa, kufanya kazi vizuri, na pia kupata muda wa kupumzika na kufikiri. Kwa kifupi, natumia muda fulani mtandaoni kila siku, lakini si kila wakati nina hakika kwamba muda huo unalenga manufaa na sikupoteza tu. Kutumia muda kwa mpangilio kuna fanya siku yangu kuwa yenye maana na huniwezesha kushughulikia mambo ya maisha kwa utulivu.

Ndio, mimi huvaa miwani mara kwa mara, lakini si kila wakati. Miwani hunisaidia sana hasa pale ninapuitaji kuona vizuri, au kulinda macho yangu kutoka na na jua, au muanga mkali. Nikipenda huwa navaa miwani yangu ya macho pale ninapukuwa safarini, au nikiwa kazini. Hii hunisaidia kuona vizuri bila kuumia macho, au kuharibu afya macho yangu. Miwani pia unisaidia kuzingatia vizuri kile ninachofanya bila kuwa na uchovu wa macho. Hata hivyo, si marazote navaa miwani. Wakati mwingine napendelea kuondoa ili nijisikie huru au kwa sababu sijihitaji kuona mbali sana. Lakini najua kwamba kukufa miwani kuna nilinda macho yangu na kunisaidia kila siku. Pia, navaa miwani kama sehimu ya mtindo au kuonyesha sura yangu. Ni sehemu ndogo ya maisha yangu, lakini inafanya tofauti kubwa kwa faraja na afya. Kwa mfano, nikiwa kwenye jua kali, navaa miwani kuzuhia mwanga na kuwacha macho yangu yasichoke. Kwa kifupi, ninaona miwani ni muhimu. Inasaidia kuona vizuri, kulinda macho na pia kuonyesha mtindo kidogo. Hivyo, navaa miwani kulingana na mahitaji yangu ya siku na hali ya mazingira.

Kwanza kabisa, ninashugulikia wateja kwa heshima na uvumilivu. Kila mteja ni muhimu. Kila mmoja, anamatarajio yake. Ninapokutana na mteja, kwanza husikiliza kwa makini kile anachosema. Hii unisaidia kuelewa tatizo au ombilake vizuri kabla ya kutoa suluhisho. Kujua haswa kile kinachohitajika kuna harakisha kushugulikia tatizo kwa haraka na kwa usahihi. Pia huwa najaribu kueleza mambo kwa utulivu na kwa nima nino rahisi. Wateja wengi upenda kuelewa kila hatua na hivyo kuzungumza kwa uwazi kuna punguza mkanganyiko. Kuhakikisha wateja wanaelewa hufanya kila upande afuraiye mazungumzo. Ninapokutana na changamoto au mteja mwenye hasira, ninajitahidi kudhibiti hisia zangu. Sira isi kila wakati, lakini uvumilivu na upole husaidia kutatua tatizo bila kuongezeka mvutano. Kila tatizo linasuluhisho, ikiwa tunaelewana na kushirikiana. Kwa ujumla, kushugulikia wateja kuna hitaji heshima, uvumilivu, na kuelewa kile wanachohitaji. Hii situ inafanya kazi iwe raisi, bali pia inahakikisha wateja wanarithika na kuhisi kudhaminiwa. Kila mteja nashugulikia kama angekua muhimu kwangu, na hiyo huleta matokeobora kwa wote.

Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na sifa kadha muhimu, lakini kwa upande wangu, sifa ya kwanza ni heshima. Kiongozi ayeheshimu watu wake husikiliza mawazo yao na kuyadhamini. Hii hufanya wale wanaofanya kazi nae kuhisi kuthaminiwa na kushirikiana kwa moyo mmoja. Sifa nyingine muhimu ni uvumilivu. Kiongozi mzuri anaposwa kushugulikia changamoto na migogoro kwa amani na akili tulivu. Hii husaidia kutatua matatizo bila kuongeza msongamano au hasira katia watu. Aitha, uelewa na busara ni sifa nyingine muhimu. Kiongozi anayeelewa hali ya watu na matatizo yao, anaweza kutoa maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Hii hufanya watu kumuamini na kumti bila shaka. Kiongozi mzuri pia anapaswa kuwa na uwazi na uwadilifu. Kila hatua anayoichukua, watu anajua ni ya haki na inyemantiki. Hii nasaidia kuimarisha uhusiano na kuongeza mshikamano wa pamoja. Kwa kifupi, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na heshima, uvumilivu, uelewa, busara, uwazi na uadilifu. Sifa hizi kufanya kiongozi awe kielelezo kucha watu wake na kusaidia jamii kuendelea kwa amani na maendeleo.

Ndiyo, ninapenda kupanda milima Ingawa sifanyi mara kwa mara Kupanda milima kwangu ni zaidi ya matembezi ni safari ya kujijua na kujipa muda wa kufikiri Ninapokuwa nikipanda mlima hupenda mazingira ya asili yanayenizunguka hewa safi, miti, na sauti za ndege hunipa utulivu wa moyo Nimuda ambayo ninajitenga na kelele za maisha ya kila siku na kujipa nafasi ya kuwa peke yangu. Kupanda milima pia hunifundisha subra. Si rahisi kila wakati, kuna uchovu wa wakati mwingine miguu huuma. Lakini kila hatua ninayopiga hunikumbusha kuwa mafanikio huja taratibu. Si kwa haraka. Ninapofika juu ya milima na kuangalia chini, hujisikia fahari. Ninajua kuwa juhudi zangu hazikuwa bure mtazamo wajuu hunifanya kuthamini uzuri wadunia na kuona mambo kwa upana zaidi Pia kupanda milima hunisaidia kuimarisha mwili na akili ni njia ya kujitunza bila shuruti kwa kufuraia kile ambacho mazingira yanatoa na wakati mwingine hufanya nione jinsi maumbile yalivyo mazuri na ya dhamani. Kwa kifupi, ninapenda kupanda mlima kwa sababu hunipa utulivu, hunifundisha subra na hunikumbusha nguvu nilionaye ndani yangu. Nisafiri iliochosha mwili kidogo, lakini hujenga mwe na mawazo kwa kiasi kikubwa.

Kwa kawaida, huoga angalau mara moja kwa siku. Lakini mara nyingine, huoga hugawanya kulingana na shughuli zangu. Kuoga ni muhimu kwa usafi wa mwili na pia hufanya nijisikie fresh na mwenye nguvu. Mara nyingi huoga asubuhi kabla ya kuanza kazi au masomo. Hii hunisaidia kuamka vizuri, kujiandaa kwa siku na kuanza mambo kwa moyo safi. Pia, kuoga hunifanya nishirikiane vizuri na wengine bila hisia za uchafu au harufu isiyo faa. Baada ya shughuli nzito au jioni, huoga tena mara nyingine. Hii ni njia ya kuondaa uchovu, jasho na kuhisi safi kabla ya kupumzika. Hii pia ni muda wangu wa kutafakali kidogo na kujiweka tayari kwa usingizi. Si kila siku huoga mara mbili. Mara nyingine ni mara moja tu. Hivyo, hujaribu kulingana na hali ya mwili, shughuli za siku na mazingira. Lakini pia wakati najitahidi kuwa safi ili afya na hisia zangu, ziwe nzuri. Kwa kifupi, kuoga ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Husaidia afya, hisia za moyo na kuanza na kuanza au kumaliza siku kwa utulivu. Kwa hivo, huoga angalau mara moja na mara nyingine kulingana na mahitaji ya siku.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Historia hunisaidia kuelewa tulikotoka, tulichopitia, na sababu za mambo yanayotokea leo. Ninapojifunza historia, hujisikia kama narejia nyuma ili kupata mafunzo ya maisha. Historia hunifundisha kuhusu juhudi za watu waliotutangulia. Naona mapambano yao, mafanikio yao, na pia makosa yao. Hii hunifanya, nitambue kuwa maisha ya sasa hayajakuja kwa urahisi, bali kwa bidii na kujitolea. Pia, napenda historia kwa sababu hunisaidia kuelewa utamaduni na mila. Kupitia historia, naelewa kwa nini watu wanaishi kwa namna fulani, na kwa nini baadhi ya desturi zinaheshimiwa sana. Hii hunifanya niwe na heshima na uelewa kwa watu wa asili na mitazamo tofauti tofauti. Historia hunisaidia pia kufanya maamuzi bora. Nikijua yaliyopita naeza kuepuka kurudia makosa yale yale. Hunipa hekima ya kuchambua mambo kwa kina kabla ya kuchukua hatua. Kwa kifupi, napenda kujifunza historia kwa sababu hunijenga kiakili, hunipa uelewa wa jamii na hunifundisha zamani ya maisha. Historia si hadithi za zamani tu bali ni mwanga unaongoza maisha ya sasa na yajayo.

Mara nyingi mchana hupendelea kula chakula rahisi lakini kinachotosha kunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za siku Kwa kawaida huchagua chakula kinachoshibisha na ambacho hakichukui muda mwingi kuandaa Chakula ninachokula sana mchana ni wali pamoja na mboga au kunde wali hunipa nguvu na mboga hunisaidia mwili kupata afya njema Wakati mwingine huongeza nyama au samaki kulingana na upatikanaji na hali ya hiyo siku Kuna siku ambazo hula ugali na mboga za majani hiki ni chakula kinachofanya nijiskie nimeshiba vizuri na tayari kuendelea na kazi Ugali ni chakula cha kawaida lakini kina mchango mkubwa katika maisha ya kila siku Napendelea chakula cha mchana kisicho kizito sana Nikila chakula kizito kupita kiasi hujisikia mchovu na kukosa hamu ya kufanya kazi Kwa hiyo hujaribu kula kwa kiasi na kuchagua chakula kinachonifanya nijisikie vizuri Chakula cha mchana pia ni muda wa kupumzika kidogo ni wakati wa kuacha shuguli kula kwa utulivu na kujipa nafasi ya kurejesha nguvu ni wakati wa kunisaidia kuendelea na majukumu ya mchana hadi jioni bila kuchoka sana Kwa kifupi chakula ninachokula mchana huwa ni rahisi cha kushibisha na chenye afya Lengo langu ni kupata nguvu si kula kupita kiasi Chakula cha mchana ni sehemu muhimu ya siku yangu na hunisaidia kuendelea mbele.

Kwa kawaida, mimi hujaribu kuhifadhi pesa kwa kupanga matumizi yangu ya kila siku. Ninafahamu kuwa pesa hupatikana kwa juhudi, hivyo ni muhimu kuitunza kwa busara. Kabla kutumia pesa, ujiulize kama matumizi hayo ni ya lazima au yanaweza kusubiri. Njia moja wapo ninayutumia kuhifadhi pesa ni kuweka kando kiasi fulani mara tu nipatapo kipato. Hata kama nikiasi kidogo, ujaribu kueka akiba mara kwa mara. Hii hunisaidia kuwa tayari kwa mahitaji ya ghafla au mipango ya badaye. Pia huandika matumizi yangu ili kujua pesa inaenda wapi. Kwa kufanya hivyo, naweza kuona sehemu ninazoweza kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. Hii hunifanya niwe makini zaidi na matumizi yangu ya kila siku. Wakati mwingine mi huamua kupunguza anasa na kuzingatia mahitaji ya msingi, si lazima kununua kila kitu kinacho vutia macho. Kwa kufanya maamuzi haya, mimi huona faida ya muda mrefu kuliko raha ya muda mfupi. Kwa kifupi, kuhifadhi pesa kwangu ni swala la nidhamu na uvumilivu. Ni mchakato unahitaji kujizuia na kupanga vizuri. Lakini kwa kufanya hivyo, hujenga uhakika wa maisha na utulivu wa baadaye.

Kumbu kumbu nyingi nzuri za shuleni zilizowacha alama kubwa moyoni nizile za urafiki na kushirikiana na wenzangu. Shuleni nilijifunza, si masomo tu, bali pia jinsi ya kuhishi na watu tofauti na kuheshimiana. Moja ya kumbu kumbu nzuri ni nyakati tulizocheka darasani wakati wa mapumziko. Tulishiriki hadithi, vichekesho, na wakati mwingine ndoto zetu za baadae. Hizo zilikua nyakati raisi lakini zilizo jaa fu raha ya kweli. Na kumbuka, pia walimu waliokuwa na moyo wa kutusaidia, walitufundisha kwa subra na walituhimizi tusikate tamaa hata tulipokosea. Maneno yao ya kututia moyo ni ya litusaidia kujiaminia na kuendelea kujitahidi. Kumbukumbu nyingine nzuri ni kushiriki michezo na shuguliza pamoja. Tulijifunza kushinda kwa unyenyekevu na kukubali kushindwa bila kukata tamaa. Hapo ndipo nilijifunza maana ya kushirikiana na kusaidiana. Shuleni pia tulikuwa na nyakati za changamoto, lakini hata hizo zilini jenga. Nilijifunza kuwa makosa nisehemu ya kujifunza na kukua. Kila hatua niliopiga shuleni ili nisaidia kuwa mtu nilie leo. Kwa kifupi, kumbu kumbu zangu nzuri shulenzi zinaniusisha, zinahusisha urafiki, walimu wenye moyo mwema na mafunzo ya maisha. Nikumbu kumbu zinazo nifanya, nitabasamu na kuthamu safari ninayoipitia.

Kwa kawaida, mimi hukaa hadi saa nne au saa tano usiku, kulingana na shughuli za siku. Siku zinapokuwa na majukumu mengi, mimi hulazimika kukaa mda mrefu ili kukamilisha mambo muhimu. Lakini ninapomaliza mapema, mimi hujaribu kulala mapema iwezekanavyo. Usiku ni mda wa kutulia na kutafakari yaliojiri yaliojiri mchana. Wakati mwingine mmi hukaa ni kisoma, ni kifikiria mipango ya kesho, au ni kizungumza na watu wa karibu. Huu ni mda ninayotumia kujiandaa ki akili kabla ya kupumzika. Hata hivyo, sitaki kukesha sana bila sababu. Nimegundua kuwa kulala mapema hunisaidia kuamuka, nikiwa nanguvu na mawazo yalio tulia. Ninapokosa usingizi wa kutosha, siku inayofuata huwa ngumu zaidi. Kuna siku maalum ninapokaa hadi usiku wa manane, hasa ninapokuwa na kazi ya dharura au jambo muhimu. Lakini sifanyi hivyo kila siku, kwa sababu najali afya yangu na ustawi wa mwili. Kwa kifupi, mimi hukaa hadi saa nne au saa tano usiku, kwa siku za kawaida. Ninajaribu kusawazisha kati ya majukumu na kupumzika. Kulala kwa wakati hunisaidia kuanza siku moya nikiwa tayari na mwenye nguvu.

Kwa kawaida, napenda kutazama video mbali mbali mtandaoni kulingana na kile ninachoitaji au kile ninachotaka kujifunza. Mwaja wapo ya aina za video ninazo zipenda kutazama ni ile inayohusiana na elimu. Hizi hunitia moyo kujifunza mambo mapya kuelewa taratibu za kazi au kuboresha ujuzi wangu wa kila siku. Kwa mfano, nikitaka kujifunza kupika chakula kipia, au kuelewa jambo fulani, napata video zinazo nieleza kwa pole pole. Pia, napenda video za burudani ambazo kufanya nijisikie tulivu. Hizi zinaweza kuwa za ngoma, tamthilia ndogo, au video za nyumbani ambazo watu wanashirikiana mafanikio yao. Video hizi hunipa furaha na kunifanya niongeze hamu ya kupumzika. Wakati mwingine, napenda kutazama video zinazuhusiana na afya au mazoezi. Hii huniweka macho kwa mambo yanayo husu mwilini na jinsi ya kuhishi maisha yenye afya. Hii ni muhimu sana kwa milima ya kazi na shuguli za kila siku. Kwa kifupi, napenda kutazama video mbali mbali mtandaoni kulingana na mahitaji yangu ya siku. Ninapendelea zile zinazo ongezea ujuzi, zile za burudani na zile zinazo husiana na maisha ya afya. Kwanjia hii, tunachanganya kujifunza na kufurahia wakati wangu wa mapumziko.

Kwa upande wangu, mimi ni mtu wa kuamka mapema. Asubuhi hunipa utulivu na nafasi ya kuanza siku bila haraka. Wakati watu wengi bado wamelala, napenda kuamka nikiwa na mawazo yaliotulia na nguvu mpya. Kuamka mapema hunisaidia kupanga siku yangu vizuri. Ninapata muda wa kufikiria mipango ya siku, kujiandaa taratibu, na kuanza kazi nikiwa na umakini. Asubuhi hewa huwa safi na mazingira huwa kimya. Jambo linalonifanya nijisikie vizuri zaidi. Nimegundua pia kuwa kazi nyingi hufanyika vizuri asubuhi. Akili huwa wazi na ninaweza kuzingatia jambo moja bila kuvurugwa sana. Hii hunisaidia kukamilisha majukumu muhimu mapema na kupunguza mizigo ya siku. Ingawa kuna siku ambazo hulazimika kukaa usiku, sipendi sana kukesha. Nikiwa macho sana usiku, mara nyingi huhisi kuchoka siku inayofuata. Kwa hivo, mimi hujaribu kulala mapema ilikuupa mwili wangu mapumziko ya kutosha. Mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu hunipa utulivu, umakini, na muanzo mzuri wa siku. Kuamka mapema hunisaidia kuishi kwa mpangilio na kufanya mambo kwa ufanisi zaidi.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni uwaminifu. Ninapokutana na mtu mkweli. Mi hujisikia huru kuzungumza na kushirikiana naye bila wasiwasi. Uwaminifu hujenga msingi wa mahusiano mazuri na ya kudumo. Napenda pia watu wanao heshimu wengine. Heshima huonekana katika maneno, vitendo na jinsi mtu anavyo watendea walio karibu nae. Mtu mwenye heshima huleta amani na kuelewana. Hata pale kuna tofauti ya mawazo Tabia nyingine ninayoipenda ni unyenyekevu mtu mwenye unyenyekevu hasisitizi kujionyesha Bali husikiliza na kujifunza kutoka kwa wengimi unyenyekevu huleta mshikamano na kuondoa migogoro isio ya lazima Pia napenda watu wenye moyo ya kusaidiana mtu anaye jali hali ya wengine huonyesha utu na huruma Hata tendo ndogo labda linaweza kubadilisha siku ya mtu na kuleta tabasamu. Kwa kifupi, tabia ninazoipenda kwa wengine ni uaminifu, heshima, unyenyekevu na moyo wa kusaidia. Tabia hizi hujenga jamii yenye amani na mausiano enyiafia. Ninapo kutana na watu wenye tabia hizi, mimi hujisikia kuwa mahali sahihi.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi. Kwanza, husikiza kwa makini kile wanachosema bila kukimbilia kutoa majibu. Hii husaidia kuelewa kwa kina maoni yao na sababu ya kusema hivyo. Kisha, hujaribu kutofautisha maoni yenye manufana yale yasio na maana. Sio kila maoni yanayosaidia, lakini yale yenye hoja nzuri na mashauri ni muhimu kuyachukua. Hii hufanya nitumie maoni hayo kuboresha kazi yangu au tabia zangu. Pia napenda kuwa mkweli na mwenye moyo wa kuelewa. Sina hasira au dharau pale mtu anapotoa maoni tofauti na yangu. Kila mtu ana mtazamo wake. Na kujua tofauti, kunanisaidia kukua na kuona mambo kwa namna mpya. Kwa wakati mwingine, napokea maoni kwa kutafakari kimya. Hii husaidia kuzingatia kama neno hilo lina nafasi ya kunisaidia au kunipa funzo. Hivyo, si majibu ya haraka bali ya maamuzi ya busara. Kwa kifupi, napokea maoni kutoka kwa wengine kwa makini, moyo wazi na kutafakari. Maoni haya hunisaidia kuboresha nafsi yangu, kazi yangu na mahusiano yangu na wengine. Kila maoni ni nafasi ya kujifunza na kujiendeleza.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu katika jamii. Elimu ni msingi wa kila jambo. Watu wengi wanapopata elimu bora, wanaweza kufanya maamuzi sahihi, kupata kazi nzuri, na kuchangia maendeleo ya nchi kwa ujumla. Pia ningependa kuona maendeleo katika afya. Ni muhimu kuwa na huduma za afya karibu na kila mtu. Zenye garama nafuu, na zenye zina zinazoafikiana na mahitaji ya watu. Hii itasaidia punguza magonjwa na kuongeza mda wa maisha kwa jamii nzima. Zaidi ya hayo, ningependa kuona maendeleo ya miundo mbinu. Barabara nzuri, husafirishaji wa uma wa haraka na majengo ya uma salama huchangia maisha raisi kwa watu wote. Hii huimarisha biashara, elimu na huduma za jamii. Ningependa pia kuona maendeleo ya usawa na um mamshikamano. Kila mtu awe na nafasi sawa, heshima na haki ya kushiriki katika mambo ya jamii. Hii hunisaidia jamii kuishi kwa amani na kushirikiana kikamilifu. Kwa kifupi, ningependa kuona maendeleo ya elimu, afya, miundo mbinu, na mshikamano katika jamii. Maendeleo haya ha yatatufaidi m hayatatufai faida mtu mmoja tu. Bali watu wote watakuwa na maisha bora na yenye ti tija. Ni matumaini yangu kuona jamii nye furaha, ustawi na maendeleo kwa kila mmoja.

Kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ni nyakati nilipokuwa na wenzangu tukicheka na kucheza bila wasiwasi. Tulikuwa tukiji burudisha, kushirikiana katika michezo ya mitaa na kugundua mambo mapya kila siku. Hizo nyakati zilitengeneza furaha isio na kikomo moyoni mwangu. Pia nakumbuka siku za familia zikiwa pamoja. Tulikuwa tukila chakula pamoja na kushirikiana kwenye shughuli ndogo ndogo. Kila wakati wa pamoja ulikuwa na maana na nilijifunza dhamani ya familia na urafiki. Hizi kumbukumbu zimenifundisha kuheshimiana na kusaidiana. Moja ya kumbukumbu nyingine nzuri ni sharehe ndogo za shulemi au kwenye nyumba za jirani. Tulicheka, tulicheza ngoma, na tulishirikiana bila kujali tofauti za kila mmoja. Hii ilinifundisha mshikamano na furaha ya kushirikiana na wengine. Zaidi ya yote, kumbukumbu hizi ziminifundisha kuridhika na kuenzi mambo madogo. Hakuna kitu kizuri zaidi kuliko kucheka na wapenzi wako, kwanza wa utotoni na kufikiria kila wakati wa amani. Hizi kumbukumbu nizo zinazobaki moyoni na zinanifanya nitabasamu hata leo. Kwa kifupi, kumbu kumbu nzuri kutoka utotoni ni michezo, familia, sherehe na furaha tulioshirikiana. Zinanifundisha urafiki mshikamano na kuenzi kila hatua ndogo ya maisha. Ni kumbu kumbu zinazobaki na kunifanya niwe mtu wa furaha. Tena mwenye urafiki.

Napenda kufanya kazi na wengine Lakini pia ninafurahiya kufanya kazi peke yangu kulingana na hali kufanya kazi na wengine hunipa nafasi ya kushirikiana kusikiliza mawazo tofauti na kujifunza mambo mapya Tunapofanya kazi pamoja, kazi huwa nyepesi na matokeo huwa bora kufanya kazi na wengine hunifundisha uvumilivu na kuheshimu maoni ya watu tofauti Kila mtu huleta mchango wake na kwa pamoja tunapata solution zuri zaidi. Hii huimarisha mshikamano na kuleta uwelewano mzuri kazini. Hata hivyo, kuna nyakati napenda kufanya kazi peke yangu. Hii hunisaidia kujipanga vizuri, kufikiria kwa kina na kumaliza kazi kwa utulivu. Kufanya kazi peke yangu hunipa nafasi ya kuzingatia kikamilifu jukumu langu. Kwa hiyo, naona kila njia ina faida yake. Kufanya kazi na wengine hule hujenga ushirikiano na kufanya kazi peke yako hujenga umakini na uwajibikaji. Kuchanganya hi njia hizi mbili hunisaidia kupata matokeo mazuri zaidi. Kwa kifupi, napenda kufanya kazi na wengine na pia peke yangu kulingana na aina ya kazi. Kila njia hunifundisha jambo tofauti na kunifanya niwe mfanyi kazi bora.